Hasa nineno la kiswaili linalo tumika kusisitiza au kubainisha jambo fulani kwa wazi zaidi kimsingi neno hili huongeza uzito wamana katika sentenzi kwa kuonyesha kuwa jambo linalo zungumziwa linaumuhimu mahali au linaangaziwa kwa upeke kuliko mingine kimana hasa ubeba dhana ya umakini peke na kipaombele Kwani humfanya msikilizanzi au msomanji hatambue. Kuwa jambo linalo tajwa. Lina nafasi ya kipeke katika maelezo yanayo tolewa. Katika matumisi ya kila siku. Hasa hutumika pale mtu anapotaka kusisitiza hoja. Au kuonesha kitu muhimu zaindi katika mazungumzo. Kwa mfano mtu anaweza kusema anapenda matunda hasa. Machungwa na ana au anaheshimu sana wazazi wake. Hasa mama yake katika maisha ya kila siku neno hasa husaidia kuweka wazi kile kinachapewa uzito au umuhimu zaidi katika fikra na kauli za mtu jami hutumia neno hili kuonyesha kipaombele katika maamuzi madili na mahusiano hivyo kuchangia katika uwazi wa mawasiliano na kuelewana kwa urahisi zaidi miungoni mwa watu Kwa mtazamo mpana wajami kiuchumi na kielimu neno hasa linab nafasi muhimu katika kuwasilisha ujumbe kwa usahihi na kwa mkazo unao hitajika Kielimu walimu hutumia neno hasa wanapotaka wanafunzi watambue Watambue hoja au wazo muhimu katika somo fulani jambo linalo saidia kuwelekeza umakini wao katika sehemu yenyeuzito Kiuchumi neno hili hutumika katika matangazo na mawasiriano ya kibiashara wale wafanya biashara wanapotaka kutisisitiza bidhaa au huduma filani kuliko nyingine Hivyo huvutia watenja na kuwaongeza ushindani wa soko kijamii na kitamaduni hasa husaidia katika kueleza madili na vipaumbele vya jamii kwa mfano pale jamii inaposema inadhamini sana mshikamano hasa wakati wa shida. Hata hivyo, changamoto uchitokeza pale neo hili linapotumika kupita kiasi au bila msingi. Jambo linaloweza kupunguza uzito na kufanya kauli iyonekane ya kawaida. Kwa hivo, matumizi sahihi ya hasa ni muhimu hili kudumisha maana yake ya msisitizo na kipaombele. Kwa upande wangu binafsi, neno hasa limekua sehemu ya mawasiliano yangu ya kila siku namnana ninavyoelezea hisia na mitasamo yangu. Napo litumia mara nyingi huwa nania ya kuonyesha jambo ambalo kwangu linaunzito mkumbwa au linaguza. Linaniguza kwa namna ya peke kwa mfano. Ninapo sema nina dhamini sana elimu hasa katika maisha yangu ya sasa. Hwa ninaonyesha kuwa elimu ndiyo kipao mbele. Changu ku kuliko mambo mengine mengi. Hali hii hunifanya nijitambue zaidi katika maamuzi yangu kwa sababu neno hasa hunilazimisha kuchagua kile kinachonipa uzito wakwanza katika maisha yangu. Pia ninapotumia neno hili katika mazungumzo na wengine hunisaidia kuelezea hisia zangu kwa wazi zaidi na kuepuka mkanganyiko. Kwani msikilizaji hutambua niwapi napoweka mkazo na nini hasa ni nacho kusudia. Kwa njia hii, hasa limekua chombo cha kujieleza, kujitambua na kuwasiliana kwa ufasaha katika maisha yangu ya kila siku. Kupitia matumizi yangu ya neno hasa. Nimejifunza kuwa mawasiliano yenye msisitizo sahihi huleta uwelewa mzuri na kujenga mahusiano imara. Changamoto ninazo kutana nazo ni pale, ninapo tumia neno hili bila kufikiria kwa kina, jambo linaleweza kunifanya nionekane kama Ninapendelea jambo moja kupita kiasi au kutharao mengine bila kukusudia Hata hivo, nilijifunza kuwa nikilitumia kwa busara, hasa husaidia kupanga vipaombele vyangu na kuonyesha kwa wengine, kile ninacho kiona kuwa muhimu.

Shule ni taasisi rasmi ya kijamii inayotoa elimu na mafunzo kwa watoto na vijana ili kuwaandaa kwa maisha ya sasa na ya baada ki msingi shule ni mahali pa kujifunzia kusoma kuandika hesabu na kuekewa maarifa mbalimbali kualewa maarifa mbalimbali yanayo husiana na dunia na jamii kwa maana shule si jengo tu lenye madarasa bali ni mazingira ya kugusa akili maadili na tabia ambapo mwanafunzi hujifunza si maarifa pekee. Bali nia namna ya kuishi na wengine kwa heshima na uwajibikazi. Katika matumizi ya kila siku, shule hutajwa kama sehemu ambako wanafunzi huenda kupata elimu na walimu huenda kufundisha. Shule ina umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku kwa sababu huandaa ratiba ya maisha na ya mtoto au kijana. hUjenga nidhamu na kuweka msingi wa kufikiri kwa mpangilio. Katika jamii, shule huonekana kama chanzo cha meendeleo kwa sababu huandaa rasilimali watu wenye ujuzi na maarifa. Kupitia shule, jamii hupata madaktari walimu wahandisi na viongozi. Hivyo shule inauhusiano wamoja kwa moja na maendeleo ya kiuchumi na kijamii yataifa. Kwa mtazamo mpana wa kijamii, kiuchumi kiutamaduni na kielimu. Shule inaathari kubwa sana katika mwelekeo wa maisha ya watu Kielimu, shule hujenga uwezo wa kufikiri kwa kina kuuliza maswali na kutafuta kutatua matatizo, jambo linalo saidia kuguza ubunifu na maarifa mapya Kiuchumi, watu waliopitia shule huwana nafasi kubwa ya kupata ajira au kuajiriwa kwa ufanisi Hivyo kuchangia pato la familia na taifa kwa ujumla Kitamaduni shule huridhisha maadili lugha na historia ya jamii na kuwafanya wanafunzi wajitambuwe kama sehemu ya kundi kubwa lenye utambulisho wake Hata hivyo changamoto hujitokeza pale shule zinapo kosa rasilimali walimu wakutosha na mazingira bora ya kujifunzia Hali inayoweza kuadhiri ubora wa elimu na mustakabali wa wanafunzi. Kwa hivyo, shule si tu mahali pa kupata elimu bali ni nguzo muhimu ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa upande wangu binafsi, shule imekuwa sehemu kubwa ya maisha yangu na imeacha alama. Isio futika katika fikra na tabia zangu. Kila siku ninapoingia darasani au kufikiria kuhusu shule Hua nakumbuka kuwa hapa ndipo nilipo anza kujitambua kujifunza kuwasiliana watu tofauti na kugundua vipaji vyangu shule imenifundisha nidhamu ya muda kwa sababu nililazimika kuamka mapema kuhudhuria vipindi na kukamilisha kazi za nyumbani kwa wakati Pia imenifundisha uvumilivu kwani Sikuelewa kila somo kwa urahisi na mara nyingi ilinibidi niulize maswali nifanye mazoezi zaidi na kukubali kukosolewa ili niwe bora Kupitia walimu na marafiki nilio kutana nao shuleni nilijifunza umuhimu wa kushirikiana kuheshimiana na kusaidiana jambo ambalo limekua msingi wa mahusiano yangu hata nje ya shule Kwa hivyo shule kwangu haikuwa tu mahali pa kusoma vitabu bali ilikuwa uanzo wa majaribio ya maisha ambapo nijifunza kujiamini kuzungumza mbele ya watu na kukubali tofauti za wengine Kupitia uzoefu wangu wa shule nImepata mafunzo mengi ya nayo husiana na changamoto na hisia mbali mbali wakati mwingine nilihisi kuchoka kushindwa au kukata tamaa hasa nilipo kutana na masomo mangumu au matokeo yasiyoridhisha lakini hali hizo zili nifundisha kuwa mafanikio hayaji bila juhudi na subira nilijifunza kuwa kushindwa si mwisho wa safari bali ni sehemu ya kujifunza na kutijenga hisia za furaha nilizo pata baada ya kufaulu mtihani au kuelewa somo gumu zilinifanya nijivunie juhudi zangu na kunipa hamasa ya kuendelea kujitahidi athari chanya za shule katika maisha yangu ni kuongezeka kwa uwezo wa kufikiri kwa mpangilio kufanya maamuzi kwa busi.

Mauzo ni mchakato wa kubadilishana bidhaa au uduma kwa fedha au dhamani ingine inayokubaliwa kati ya muusaji na mnunusi Kimsingi mauzo uusisha atuwa za kuwasilisha bidhaa au huduma kushawishi mteja kukubaliana bei na atimae kamilisha Mwamala, kimana mauzo si tendo la kutoa bidhaa tu, bali ni sana ya mawasiliano uaminifu na uwelewa wa maitaji ya mteja kwa sababu mafanikio yake utegemea uwezo wa muusaji kueleza dhamani ya anacho usa na kuchenga husiano mzuri na wanunuzi. Katika matumisi ya jumla mauzo uonekana katika masoko maduka biashara za mtandaoni na huduma mbali mbali kama usafiri au elimu pinafsi katika maisha ya kila siku mauzo uwesesha mtu kupata maitaji yao kama chakula mavasi na vifaa vya kasi Huku wausaji wakipata kipato cha kuendelesha maisha yao jamii hutengemea mauzo kama nguzo ya msunguku wa uchumi kwa sababu uunganisha usalishazi na matumizi Hivyo mauzo yanausiana wa karibu sana na maisha ya kila siku kwani uadhiri namna watu wanafipata maitaji kupanga pajeti na kuendesha biashara ndogo hau kubwa Kwa mtasamo mpana wa kijamii, kiuchumi na kielimu, mauzo yana mchango mkubwa katika maendeleo ya jami. Kiuchumi, mauzo uongeza mtiriko wa fedha, huunda hajira na kuchochea usalishaji wa bidhaa na uduma mpya. Kijamii, mauzo uimarisha mahusiano kati ya watu kwa sababu ujengwa juu ya mawasiriano uaminifu na maelewano. Kielimu, watu ujifunsa stadi za mawasiliano ujasirimali na nidhamu ya kazi kupitia shuguli za mahana. Hata hivo changamoto uchitokeza pale mauzo yanapofanywa bila uwadilifu. Kwa mfano, kwa kutoa taariva sisiso sahihi kuhusu bidhaa, jambo linaloweza kuharipu uwadilifu wa wateja na kudofisha biashara. Kwa hivyo, mauso yanaadhari pana katika jamii kwa sababu yanaweza kuchenga au kupomoa husiano wa kijamii na uchumi kulingana na namna yanavyo tekelezo. Kwa upande wangu pinafsi, mauzo yamekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa njia moja kwa moja na isio ya moja kwa moja. Nikiwa katika mazingira ya shule au nyumbani nimewai kushiriki katika kuuza vitu vidogo kama vitabu fiakula au bidhaa rahisi ili kupata pesa ya kujikimi. Kuitia usoefu u nilikundua kuwa mauso Hayaitaji ngufu ya mwili pekee pali yanaitaji maneno sahihi, tabia nzuri na subi. Nilichifunza kusungumza kwa upole, kueleza faida ya bidhaa ninayousa na kumsikiliza, mteja kapla ya kumshawishi. Mara nyingi, mlipokutana na mteja aliekataa kununua, nilijiskia kufunjika moyo, lakini baadae nilitambua kuwa. Kukataliwa ni sehemu ya mafunzo katika mauzo. Kadiri nilifyoendelea nilianza kuona mauso kama darasa la maisha lililo nifundisha kujiamini kudhamini muda na kuelewa maitanji ya watu tofauti Mawuso yamenifanya niwe makini saidi katika maamuzi yangu kwa sababu kila muamala ulifundisha kuwa kila neno na kila kikendo vinaweza kuadhiri matokeo ya kazi yangu Kupitia usoefu wangu na mauso, nimepata mafunzo mingi kuhusu changamoto hisia na faida sinazo husiana na shuguli hii. Changamoto kubwa niliokutana nayo ni pale nilipokosa wateja, au nilipokutana na watu waliyodharao bidhaa yangu, pila hata kuisikia vizuri. Hali hii ilinifanya nijidhatmini na kuporesha namna ninafyowasiliana na watu. Isia nilizopata baada ya kufanikiwa kuuza bidhaa, zilikuwa za furaha kujifunia na kujiamini, kwa sababu nilitambua kuwa chuhudi zangu, simezaa matunda. Mauzo yamenifundisha kuwa mafanikio ayaji kwa bahati, bali kwa bidii, ufumilifu na kwa mbinu sahihi kila siku.

Mashua ni chombo cha majini kinacho tumiwa kusafiri au kusafirisha watu au mzigo juu ya maji kama vile bahari maziwa na mito. Kwa kawaida utengenezwa kwa mbao chuma au nyusi bandia au nyusi pandia na uendeshwa kwa kutumia makasia engine au ata upepo kwa msada wa tangu. Kimzingi mashua ni kifaa cha msingi cha usafiri wa majini ambayo kime kuwepo tangu nyakati sa kale na kimeendelea kuporeswa kadri teknolojia inavyokua katika matumizi ya jumla mashua hutumika kwa shuguli mbalimbali kama uvuvi usafiri wa abiria biashara na ata utalii Kwa jamii zinazo hishi karibu na maji, mashua si anasa bali ni hitaji ya siku kwa sababu uunganisha watu na masoko, shule, ospitali na maeneo mengine muhimu. Umuhimu wake unaonekana katika kurahisisha, maisha na kuongeza mwingiliano wa kijamii na kiuchu. Kwani bila mashua maeneo mengi yangekuwa magumu kufikika na shuguli za maendeleo zingesimama kwa mtazamo mpana saidi. Mashua inaathari kubwa katika nyanja sa kijamii, kiuchumi na kitamadumi. Kijamii huimarisha mahusiano kati ya jamii na kuwezesha watu kukutana, kushirikiana na kusaidiana, licha ya kutenganishwa na maji. Kiuchumi, mashua ni chombo cha usalishaji kwa wafuvi na wanafeno. Wafanya biashara wanao tengemea maji ka ma njia ya mapato. Napia ni nyenzo muhimu katika kusafirisha bidhaa kwa garama na fuikilingamishwa na usafiri wa barabarani katika baadhi ya maeneo. Kitamaduni, mashua imekuwa ishara ya urithi na utambulisho wajamii nyingi sabuani na kando ya maizini. Ambapo nyimbo methali na adithi zimejengwa juu ya uzoefu wa safari za majini na maisha yanayohusiana na maji. Kwa upande wangu binafsi, mashua imekua sehemu muhimu ya kumbukumbu ya maisha yangu ya kila siku kwa namna ya kipekee. Nikiwa katika mazingira ya nayo pakana na maji, mbindifunga matono kuwa mashua situ chombo cha kusafiri. Mbali ni daraja linalo niunganisha na shuguli zangu za kawaida. Nakumbuka safari saa asubui nikiwa wazazi wangu. Tukifuka maji tulifu kuelekea sokoni. Upepo mdogo ukigusa huso wangu na sauti ya makasio. Ikipinga manji kwa mpangilio wa kutuliza. Uzoefu huu ulinifanya nijifunze ufumilifu. Kwani safari haikuwa ya haraka. Na kila mwendo wa mashua uliitaji, subira na umakini. Hata katika maamuzi yangu ya sasa, wazo la mashua unikumbusha umuhimu wa kupanga kabla ya kuanza, safari, yoyote, ya maisha. Kwa sababu maji ya naweza kubadilika, gafla na mashua uhitaji uangalifu ili kufika salama. Kutokana na usoefu huo, nimejifunza kuwa mashua ni somo hai la maisha. Inanifundisha kuwa maendeleo ayaji kwa kukimbia. Pali mwelekeo kwa kusonga atua kwa atua na nidhamu na tahadhari. Changamoto kama mawimbi makali au mvua za gafla unikumbusha kuwa maisha yana nyakati za msuko-suko ambazo aziwezi kuhepu kwa bali ukabiliwa na ujasiri na ekima. Kihisia, mashua imenipa utulifu na tafakari kwa sababu kukaa juu ya maji kunafanya nitafakari. Kuhusu safari yangu binafsi mafanio niliopata na makosa niliyo yafanya. Hata hivo ni megundua pia upande hasi kwa kuwa kutegemea mashua kunaitaji tahadhari kubwa na maandalisi ya kutosha kwani uzembe unaweza kusababisha hadhari kubwa. Licha ya hayo, faida zake zimekuwa kubwa saidi hasa katika kujijengea maadili na uwajibikaji na utuputu wa kukabiliana na masingira yanayo badilika. Kwa mtasamo wa baadae, ninaona mashua kama ishara ya ukuwaji, wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu. iNanipa funzo la kuendelea kusonga mbele, ata pale ninapo kutana na vikwazo. Wasafari aikomi na windi moja.

Habari sa jioni ni salamu ya heshima inayotumia wakati wakuanzisha mawasiliano kati ya watu wawili au zaidi. Kimsingi ni kauli fukuye nyamana pana, inayobeba nia ya kuliza hali ya mwingine na kuwanyesha utayari ya kusungumza kwa amani na staha. Salamu hii utumika kama daracha la masungumzo. Kwani ufungua milango wa maelewane na kuondwa ukimya, unaweza kuwepo kati ya watu wanao kutana au kuwasiliana kwa njia mbalimbali. Atika matumizi ya jumla, habari sajioni utumika nyumbani kazini mitaani na ata katika mawasiliano ya simu na mitandao ya kijami. Umuhimu wake unaonekana katika kuimarisha mahusiano ya kijamii kwa sababu mfanya mtu alisikia kutambuliwa na kudaminiwa. Katika maisha ya kila siku, salamu hii usaidia kuleta utulifu baada ya shughuli za mjani na mara nyingi uambatana na wazungumizo kuhusu siku ilifio pita. Nipango ya usiku ya maswala ya nangitaji kujadiliwa, hivyo habari sajioni si manena matupu. Pali ni sehemu ya utamaduni wakuishe kwa pamoja, kwa eshima na mshikamano. Kwa upanda zaidi, upana zaidi, habari za jioni inaadhari katika nyanja saakijami na kitamaduni kwa kuendeleza mazoea ya kuwasiliana kwa upole na kusingatia. Wengine, kijamii salamu hii ujenga usia za umoja kwa sababu uondoa mipaka ya ukimya na kutozali, na badala yake uanzisha masungulia, enayeweza kuleta suluhisha au faraga. Kitamaduni inaonyesha dhamani ya lugha kama chumbo chakunganisha watu na kubimisha desturi za kuheshimia na. Asa katika jamii naso dhamini sana adapa na mawasiliano ya ana kwa ana. Kielimu inaweza kuwanekana kama mfano wanami. Lughaa inafiotumika kwa vitendo katika kuunda maana na mahusiana. Kwa kuwa sentense fupi kama hii ubeba ujumbe mkubwa wa kijamii unawoeleweka wapa pamoja. Kwa upande wangu binafsi, habari sajioni simekua sehemu ya kawaida ya maisha yangu ya kila siku. Na imechikita katika tabia zangu za mawasili nemi. Kila ninaporudi nyumbani jioni, ninapo sema habari za jioni kwa watu wa familia yangu. Nya hisi kama mimi nimefungua ukurasa mpya wa siku yangu. Ukurasa unawanirufusu kushiriki niliopite na kusikiliza ya liyo ndani ya mioyo ya wengine. Nmengundua kuwa salamu hii uniseungia kupunguza uchofu wa siku kwa sababu unifanya nidisikia kuwa sahemo ya kundi linalo zale na kutambu. Katika maamuzi yangu ya kuanzisha mazungumzo hasa ninapukua nimechoka au ni na mawazo mengi. Kusema habari za jion unipa nafasi ya kuanza siku kwa upole badale ya kuingia moja kwa moja kwenye hoja mzito. Hata katika mazingira ya kasi au miungonu mwamarafiki, neno hili unisaidia kufunza ukimya na kuleta hali ya urafiki unaurahisisha mawasiliano ya badari. Kutafakari kwa kina kuhusu habari za jion kuna mifundisha kuwa maneno madogo ya naweza kuwa na athari kubwa katika hisia na mahusiano ya binadamu. Nimejifunza kuwa salamu hii inaweza kuwa chanzo cha faraga kwa mtu alie kuwa na siku ngumu njia ya kuonyesha kuwa yupo anaye zali hali yati changamoto ditokesa pale ambapo watu wanapo Huusa salamu na kuanza mazungumzo pila adapo jambo linaloweza kuleta hisia za kutodhaminiwa au kutodhaliwa kihisia, ninapopoke habari sa jioni kwa sauti ya upoli natapasami nahisi kutulizwa na kupata ngufu mpia ya kuendelea na machukumu ya jioni. Hata hivo, nimegundua pia kuwa neno hili linaweza kupotesa uzito wake linapo tumua pilania ya dati. Hivyo unikumbusha muhimu wa kusema kwa uaminifu na kwa moyo mpunchufu. Hili ujungo wake uweze kufika ipasavyo.

Mradi ni mpango o mpangilio wa kazi unafanywa kwa lengo maalumu ndani ya muda uliopangwa Mara nyingi ukiwa na rasilimali hatua za utekelezaji na matokeo yanayotarajiwa Kwa maneno mengine mradi ni jitihada inayoongozwa na malengo maalumu inayo kusudia kupata matokeo fulani iwe katika elimu biashara teknolojia au jamii mradi unaweza kuwa mkubwa au mdogo, wa muda mfupi au wa muda mrefu, lakini sifa z yake nikuu kwa kuwa na mpangilio unaofafanua kile kinacho takiwa kufanikishwa na namna ya kufanikisha. Katika matumizi ya kila siku, miradi hutumika katika nyanja mbalimbali za maisha. Katika shule, miradi ni sehemu ya kujifunza kwa vitendo ikiwasaidia wanafunzi kuwelewa dhana za nadharia na kufanya majaribu au kutengeneza kazi halisi. Katika jamii miradi ya naendeleo kama vile ujenzi wa barabara usambazaji wa maji safi au shule mpya huwathiri maisha ya wananchi moja kwa moja kwa kuboresha hali ya maisha na kutoa fursa za ajira Kiuchumi miradi ni misingi ya ukuwaji wa biashara na ufumbuzi Kwa sababu huleta mpangilio wa kutumia lasilimali kwa ufanisi na kutoa matokeo yanayoweza kupimika. Kwa hivyo, mradi si tu ni kazi za muda bali ni chombo cha kuboresha maisha na kuleta mabadiliko chanya Athali sa mradi ni pana na sinaguse nyanja nyingi sa maisha ya binadamu. Kijamii miradi huongeza mshikamano wa kijamii na kuwaleta watu pamoja kushirikiana kuamua na kutekeleza hatua zinazoleta manufaa kwa wengi. Kiuchumi miradi huchochea ukuwaji wa ajira kuongeza pato na ubunifu Kwani kila mradi unamahitaji ya rasilimali na nguvu kazi Kitamaduni miradi hujenga utamaduni wa ushirikiano ufuatiliaji na uwajibikaji Kwakua kila mshiriki anapaswa kuchangia sehemu yake ili matokeo ya mwisho yafike viwango vinavyo kusudiwa Kielimu, miradi hufundisha mipango kutatua matatizo na ubunifu Huku pia wakijifunza usimamizi wa muda na rasilimali athari hizi zinathibitisha kuwa miradi ni zaidi ya kazi fulani njia yakugusa, maarifa, ujuzi na mabadiliko ya kijamii Kwa upande wangu binafsi, miradi imekuwa sahimu muhimu sana ya maisha yangu ya ukuwaji wangu binafsi mkiwa shuleni kushiriki katika miradi ya kisayansi na kijamii kumenifunza jinsi ya kupanga muda kutumia rasilimali kwa busara na kushirikiana na wenzangu pila ubinafsi na kumbuka mradi mmoja nilio shiriki kuhusu utunzaji wa mazingira ambapo tulipanga kutekeleza na kufuatilia athari za kupanda miti katika kijiji chetu mradi huu ulinifundisha uvumilivu kuzingatia maelezo madogo na umuhimu wa kila hatua ndogo katika kufanikisha malengo makubwa pia katika maisha ya kila siku mradi hunisaidia kupanga ndoto zangu kuweka hatua ndogo ndogo na kufanikisha malengo ya na kushugulikia changamoto bila kuchangayikiwa kutafakari kwa kina nimegundua kuwa miradi ni chombo cha kujenga maadili na ustadi binafsi ina nifundisha kuwa mafanikio hayaji bila mipango bali kwa hatua za busara kushirikiana na kufuata kanuni changamoto nyingi za mradi kama kuchelewa kwa wenzangu na ukosefu wa raslimali zime nifundisha uvumilifu, ubunifu na namna ya kutafuta mbadala na kihisia kufanikisha mradi kunatoa furaha kubwa kuridhika na hisia ya kuwa na mchango chanya katika maisha ya wengine Hii ni faida kubwa kwani kila mradi unaobainika unaongeza uwezo wangu wa kujiamini kuchukua majukumu na kushugulikia matatizo kwa ufanisi. Kwa mtazamo wa badae mradi unaonekana kuwa kielelezo cha ukuaji wangu binafsi na muelekeo wa maisha yangu Kila mradi ninaoanzisha au kushiriki unaimarisha mtazamo wangu kwa kupanga maisha na kuwenga malengo ya mpangili.

Nywele ni vipande vidogo vya keratini vinavyo kuwa kutoka kwenye ngozi ya kichwa na sehemu nyingine za mwili Kimsingi ni sehemu ya mwili inayojumuisha urembo hutambulisha na afya kwani hutofautisha watu na rangi muundo urefu na unyenye unyevunyevu wake Zaidi ya kuonekana kama kifaa cha kioo cha utu nywele pia zinafanya kazi za msingi kama kulinda ngozi kutokana na jua vumbi na baridi na kusaidia katika hisia za mguso pale zinapokutana na kitu au upepo katika maisha ya kila siku nywele zina umuhimu mkubwa katika jamii Kielimu na kiutamaduni kijamii nywele huadhiri mtazamo wa watu na jinsi wanavyopelekewa kwani mtindo wa nywele unaweza kuonyesha hadi utambulisho au hata imani za kidini. Kitamaduni jamii nyingi hutumia nywele kama njia ya kuonyesha heshima umri na matukio mahali kama harusi na sherehe za kipekee. Kielimu somo la nywele linaweza kuhusiana na sayansi ya mwili, biolojia na afya Kwani hali ya nywele inaweza kuashiria lishe maradhi au hali ya kiafya za mtu binafsi Hivyo nywele si tukio cha urembo bali pia ni chombo cha kuelezea historia utamaduni na afya ya mtu Hadhari za nywele katika jamii ni pana na zinagusa kila nyanja ya maisha kijamii, mtindo wa nywele huunda picha ya mtu katika macho ya wengine na kuadhiri mahusiano. Kwani kuzingatia urembo wa nywele huimarisha hekima na kuonyesha kuongeza kuaminiana. Ki uchumi, tansia ya nywele na vipodozi vina mchango mkubwa kwa uchumi wa nchi. Kwa sababu bidhaa za nywele kama sabuni mafuta rangi na vifaa vya kuunda mtindo zinauzwa kwa wingi kutoa ajira kwa maelfu Kitamaduni nywele zina ashiri ya urithi wa jamii na utamaduni zinazodumu kutoka kizazi hadi kizazi kama vile mitindo ya kienyeji nywele za kungaamisha hadi au rangi mahali za sherehe kihisia, mtindo wa nywele unaweza kuwdhiri hisia za mtu binafsi kuimarisha kujiamini au kuonyesha hali ya hisia na mtazamo wake na wengine. Kwa upande wangu binafsi, nywele zimekuwa sehemu muhimu sana katika maisha yangu na utambulisho wangu. Kila asubuhi ninapoandaa nyewele zangu najisikia nikiwa na uwezo wakuonyesha utu wangu na kujiweka tayari kwa changamoto za siku. Nimejifunza jinsi ya kuzingatia urembo na usafi wa nywele zangu si kwa sababu ya sura tu bali pia kwa afya yangu kwani nywele zenye afya zinanifanya nijisikie vizuri kikiwa kiakili na kihisia Pia kushiriki katika mazungumzo kuhusu mitindo ya nywele na marafiki kunanifundisha ubunifu uvumilivu na kudhamini utofauti wa mitindo wa kila mmoja nywele limeingia kwa undani katika maamuzi yangu ya kila siku, ikihusiana na urembo, mtindo wa afya na jambo linalonifanya nijisikie kuwa na mtazamo wa kina katika maisha yangu. Utafakari kwa kina, nimegundua kuwa nywele ni zaidi ya kipande cha kioo cha urembo, ni chombo cha kujenga utu na kuimarisha hisia chanya. Changamoto zipo pale ninapokosa muda au raslimali ya kutunza nywele zako. Jambo linalofundisha uvumilivu na mipango madhubuti. Kihisia nywele zenye afya na mtindo unaovutia hufanya nijisikie kujiamini zaidi. Kuwa na furaha na utulivu. Huku kukiniletea fahari ya kujitambulisha kwa njia yangu ya kipekee. Faida zake zinaguza kila nyanja ya maisha yangu. Kutoka kwa mahusiano ya kijamii hadi mtazamo wangu binafsi wa maisha ikiwakilisha usawa kati ya afya urembo na utu Kwa mtazamo wa baadaye nywele zinaendelea kuwa kipimo cha ukuwazi wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu Zinanifundisha umuhimu wa kudumisha afya kuzingatia mtindo na kuwa na uvumilivu katika kupanga maisha yangu kadri ninavyoendelea kukuwa neno nywele linanionyesha kuwa mwonekano na urembo vina umuhimu sawa na maadili tabia na malengo ya mtu.

Meza ni kifaa cha samani kilicho undwa kwa malengo cha kuweka vitu juu yake na kufanyia shughuli mbali mbali kama kula kusoma kufanya kazi na kuhifadhi. Kimsingi meza ni usi uso ulio imara unaounganishwa na miguu kadhaa ili kudumisha usawa na uimara na unaweza kutengenezwa kwa mbao chuma plastiki au nyuzi zingine bandia. Ni chombo kinacho patikana katika kila nyanzi ya maisha kwani hutoa nafasi ya uratibu na kurahisisha shughuli za kila siku. Katika maisha ya kila siku, meza hutumika kwa njia nyingi na inaumuhimu mkubwa. Nyumbani hutumika kula chakula kupanga na utanzi au kufanya kazi za shule na ofisini. Katika jamii meza ni sehemu ya mkutano, mazungumzo na shughuli za kijamii ambapo watu hukutana kubadilisha mawazo na maamuzi. Kiuchumi, meza huchangia utendaji mzuri wa biashara kweni hutoa nafasi ya kupanga bidhaa au huduma na kurahisisha ufanisi wa kazi. Hivyo, meza si tu samani ya kawaida, bali ni chombo kinacho unganisha, shughuli za maisha ya kila siku na kuimarisha utaratibu wa jamii na kiuchumi Athari, za meza nipana na zinagusa nyanja mbalimbali kijamii, meza hutoa nafasi ya pamoja kwa familia marafiki na wenza kazi, kushirikiana kufanya mazungumzo na kuimarisha mahisoano Kitamaduni, meza inaweza kuashiria heshima na utaratibu. Kama vile meza za wageni au zile, zinazo tumika katika sherehe mahali. Zikionyesha heshima na ukarimu kwa wenyeji. Kiuchumi tanzia ya samani inatoa ajira na mchango wa pato kwa watu wengi kwani meza ni bidhaa inayo hitaji sana inayo hitajika sana katika nyumba shule ofisi na biashara kihisia meza huleta hisia za usalama na mpangilio kwa sababu eneo lameza linapangwa kwa mpangilio wa akili husababisha furaha na utaratibu katika maisha ya kila siku Kwa upande wangu binafsi, meza ilikuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku na ni chombo cha msingi katika mpangilio wa familia na kazi zangu Kila siku ninapoketi mezani kuandika kusoma au kupanga shughuli zangu nahisi kuwa na nafasi ya utulivu na mpangilio wa akili Meza ya jikoni ni kitovu cha familia yetu, ambapo tunakaa pamoja baada ya masomo au kazi za mchana tukishirikiana habari na ladha ya chakula. Meza pia imenifundisha umuhimu wa kupanga kuzingatia nafasi na kuratibu rasilimali zangu kwani kila kitu kinapo kuwa kwenye nafasi yake huzalisha utulivu na ufanisi. Kutafakari kwa kina ninmegundua kuwa meza ni zaidi ya samani ya kawaida Nidaraja la mpangilio uratibu na uhusiano wakijamii changamoto zinapo tokea kama ukosefu wa nafasi au kupanga meza kwa namna isio faa hunifunza uvumilivu mbinu za kupanga na umuhimu wa kutumia rasilimali kwa busara kihisia meza ninapokaa kufanya shughuli zangu nahisi utulivu na mtazamo chanya wa maisha jambo linalo nifanya nijisikie kuwa na uongozi wa maisha yangu binasi Faida za kuwa na meza imara na mpangilio mzuri zinaguza kila nyanja ya maisha yangu Ikiwemo afya ufanisi na mahusiano ya kijamii Kwa mtazamo wa baadaye, meza itaendelea kuwa sehemu muhimu katika ukuaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu. Itanifundisha kwamba mpangilio na mpango katika maisha ni msingi wa mafanikio na kwamba kila shughuli inahitaji eneo na muda maalum ili kufanikisha matokeo bora. Kadri ninavyo endelea kukua meza huonyesha umuhimu wa mpangilio nidhamu na umakini katika kufanikisha malengo yangu huku ikibaki chombo cha uratibu mazungumzo na uhusiano mzuri hivyo meza si tu samani nyepesi ya nyumbani na ofisini balii nikielelezo cha maisha ya mpangilio.

Julai ni mwesi wa saba katika kalenda ya krigori ikihesabiwa baada ya juni na kabla ya agosti. Kimsingi nikipindi cha siku makumu sa salasini na moja ambao hupatikana kati ya mwaka na mara nyingi huambatana na hali ya joto. Ikiwa nikipindi muhimu kwa kilimo, shughuli sa kijamii na mapumziko ya watu wengi. Julai pia ni sehemu ya msunguko wa majira na matokeo ya kihistoria. Mara nyingi ukiashiria kipindi cha mapumziko, lingiso au shughuli za kimataifa na taifa katika maisha ya kila siku, Julai ina umuhimu mkubwa kwa sababu ni mwezi unaoweza kuadhiri mpangilio wa shughuli zetu, kazi likizo na mipango ya familia katika kilimo, baadhi ya mazao yanapandwa na kufunwa kulingana na mzunguko wa majira, jambo linaloathiri, chakula na kipato cha wakulima. Katika shule na vyuo, julai mara nyingi ni kipindi cha mapumziko au mzunguko wa fipindi. Kwa hivo, watoto vijana upata nafasi ya kupumzika na kushiriki katika shughuli za kimaisha au burudani. Kitamaduni, baadhii ya jamii ufanya sherehe maalum au siku kuu katika julai ikiwemo michango ya jamii, harambee na hafla sa kihistoria, zinazoadimisha matukio muhimu ya taifa na jamii Hivyo, julai si tu mwezi wa kalenda, bali nikieleleso cha mpangilio likiso na fursa za maendeleo na burudani Hadhari sa njulai katika maisha ya kijamii, kiuchumi na kitamaduni ni kikubwa na sinangusa nyanja nyingi. Kijamii, Julai utowa fursa kwa familia na marafiki kukutana kufanya sherehe, likizo za pamoja na kusafiri za mapumziko. Hivyo kuimarisha mahusiano na mshikamano. Kiuchumi Julai ni mwezi wa mauzo ya likizo, ajira za muda mfupi, utalii na shughuli zinasohusiana na mapumziko, jambo linalochangia ukuwaji wa biashara na pato la taifa Kitamaduni Julai mara nyingi uchukua nafasi ya kumbukumbu sa historia, sherehe za kitaifa na tamaduni za kienyeji na hivyo kuhifadhi uridhi uridhi wa historia ya jamii. Hili inaonyesha kuwa julai nisaidi ya mwezi wa kalenda. Nikipindi kinacho husisha shughuli malezi ya kijamii na fursa za kiuchumi na utamaduni unaodumu. Kwa upande wangu pinafsi julai imekua mwezi wa kipeke katika maisha yangu kwa sababu mara nyingi huambatana na mapumziko ya shule. Likizo za familia na fursa za kujitafakari. Kila chulai ninapopata mapumziko nahisi nafasi wa kupumzika Baada ya shughuli za muda mrefu na kupata wakati wa kushirikiana na familia na marafiki na kumbuka njulai za utotoni nilipokuwa nikipanda milimani au kushiriki Sherehe za jamii kila tukio lilinifundisha ufumilifu, mshikamano na muimu wa kupanga muda kwa busara. Pia julai huleta nafasi ya kutafakari mwaka uliopita, kupanga mipango mipya na kueka malengo mapya ya maisha. Jambo lilinifanya nijisikie kuwa na mtazamo chanya na matumaini mapya. Kutafakari kwa kina nimegundua kuwa chulai ni mwezi unaonifundisha umuhimu wa kupanga kuzingatia muda na kushiriki kikamilifu katika maisha ya kijamii na kitamaduni changamoto zinaweza kuchitokesa wakati hali ya hewa au shughuli za kila siku zinapobadilika ghafla Lakini zina nifundisha kuwa kubadilika nisehemu ya maisha na kila kipindi kina furza zake kihisia Julai unipahisia za furaha, utulifu na mshikamano. Kwani ni kipindi ambacho ninaweza kushirikiana, kupumzika na kuchipanga upya. Faida zake zinagusa kipengele cha maisha yangu. Kutoka kwa maendeleo pinafsi hadi mahusiano na jamii. Jambo linalonifanya nijisikie kuwa na mtasamo mpana na mzuri wa maisha. Kwa mtasamo wa baadaye julai itaendelea kuwa mwezi muhimu katika ukuwaji wangu pinafsi na mpangilio wa maisha yangu inanifundisha kwamba kila mwaka unafipindi fyake fyakazi na mapumziko.

Skrini ni uso wa kifaa cha elektroniki kinachotumika kuonyesha picha maandishi au maelezo mbalimbali kwa mtumiaji. Kimsingi ni kifaa kinachofanya kazi ya mawasiliano ya kuona kati ya binadamu na mashine kama vile simu, kompyuta, televisheni au fifaa vingine vya elektroniki. Skrini inaweza kuwa ya rangi au nyeupe na nyeusi na mara nyingi uunganishwa na teknolojia za kugusa hili kuhuraisisha muingiliano wa mtumiaji na kifaa nivchombo cha msingi cha elektroniki katika maisha ya kisasa Kwanu huunda daracha la kuona na kufanya maamuzi kwa kutumia taarifa zinazotolewa katika matumizi ya kila siku, skrini inaumuhimu mkubwa kwa watu binafsi, jamii na hata kiuchumi. Kijamii, skrini utumika kuwasilisha kwa njia ya video mazungumzo mtandaoni na mitandao ya kijamii. Hivyo unganisha familia marafiki na wenza, kazi bila kujali umbali. Kielimu skrini utoa fursa ya kujifunza kupitia elimu na mtandaoni kuangalia nyenzo za masomo na kushiriki katika mafunzo mbali mbali Kiuchumi skrini ni kipengele muhimu katika biashara na huduma Kwane inarahisisha uendeshaji wa kazi mauzo mtandaoni maonyesho ya bidhaa na mawasiliano ya wateja Hivyo skrini si tu kifaa cha pekee cha ki-elektroniki bali ndaraja la mawasiliano elimu na maendoleo ya kiuchumi Adhari za skrini ni pana na zinaonyesha jinsi teknolojia inavyoweza kubadilisha maisha ya binadamu jamii skrini huboresha mawasiliano lakini pia inaweza kuadhiri muingiliano wa ana kwa ana ikiwa unatumika kupita kiasi Jambo linalofanya mahusiano ya karibu kushuka kwa ubora Kielimu skrini uongeza ufahamu na maarifa kwa kurahisisha upatikanaji wa taarifa lakini pia inaweza kusababisha kutozingatia somo ikiwa mtu atatumia muda mwingi kwa burudani sisizo na teacher Kiuchumi skrini uchangia sana katika hukuaji wa biashara na teknolojia Huku ikileta fursa mpya za ajira na uvumbuzi kihisia, skrini inaweza kuleta furaha kabisa maishani mwetu.

Maji ni kioo cha kimsingi cha kiumbe hai na kiasili ambacho kina sura ya kioo ni kisafi na hutoa uhai kwa kila kiumbe duniani kimsingi maji ni dutu isiyoweza kutengana yenye thunula ya kemikali inayopatikana kwenye mito maziwa bahari mvua na hata kwenye mwili wa binadamu na wanyama maji ni chanzo cha maisha kwani bila maji hakuna mchakato wa kimaumbile unaweza kufanyika ikiwemo chakula afya na maendeleo ya kijamii aidha maji huchangia kudumisha joto kupeleka virutubisho na kusaidia katika kusafisha mazingira na mwili wa binadamu katika maisha ya kila siku maji yana umuhimu usio na kifani kila mtu anategemea maji kwa matumizi ya nyumbani kama kunywa kuoga kupika na kusafisha kijamii maji huchangia afya na ustawi jamii kwa kuhakikisha kuzuia magonjwa na kuwepo kwa usafi kiuchumi maji ni sehemu muhimu katika kilimo viwanda na uzalishaji wa bidhaa mbalimbali kwani bila maji shughuli hizi zingeathirika sana pia maji yana umuhimu katika burudani na utalii kama michezo ya majini au shughuli za ufifu jambo ambalo linaongeza kipato na fursa za ajira hivyo maji si tu kiini cha kimaumbile bali ni msingi wa maendeleo ya kijamii kiuchumi na kiafya athari za maji katika jamii ni pana na zinaonyesha umuhimu wake mkubwa katika kila nyanja ya maisha jamii upatikanaji wa maji safi husaidia kuimarisha afya ya jamii kupunguza mangonjwa na kutoa muda zaidi kwa shule na kazi baada ya badala ya kutembea umbali mrefu kutafuta maji kiuchumi maji ni tegemeo la kilimo chenye tija kiwanda vinavyohitaji usafirishaji wa mashine na shughuli za biashara zinazohusiana na chakula na bidhaa nyingine kitamaduni maji mara nyingi huashiria tamaduni na mila za jamii kama sherehe za mvua michezo ya maji au methari zinazohusiana na maji kihisia maji huleta utulivu na faraja kwani kuangalia au kusikiliza maji yakienda kwa mpangilio husababisha hisia za amani na furaha hii inaonyesha kuwa maji ni zaidi ya kioo cha msingi ni ichombo cha maendeleo ustawi utamaduni na hisia za binadamu kwa upande wangu binafsi maji yametokea kama sahemu muhimu sana katika maisha yangu. Kila asubuhi nilipokuwa nikiamka kunywa glasi ya maji kunanifanya nijisike kuwa tayari kwa siku mpya katika familia yetu maji yamekuwa msingi wa uratibu wa shughuli za nyumbani kuanzia kupika kuosha vyombo hadi kuhakikisha usafi wa kila mtu nikiwa shuleni kujua jinsi maji yanavyosaidia mimea kunanifundisha umuhimu wa kutunza mazingira na kuhifadhi rasilimali pia nikiwa karibu na mito au maziwa kuogelea huwa au kuangalia maji kunanipa faraja utulivu na nafasi ya kutafakari kuhusu maisha yangu binafsi.

Baridi kidogo ni hali ya hewa au mazingira ambapo joto si kali wala baridi sana. Bali ni nyepesi yenye kupendeza na inayoleta utulivu. Kimsingi, baridi kidogo ni hisia ya joto la wastani linalofanya mtu ajisikie raha bila kujikuta akipata joto kupita kiasi au kutekeleza baridi kali. Hali hii inaweza kuonekana asubuhi mapema jioni au katika maeneo yenye upepo muafaka na mara nyingi huambatana na hali ya starehe na faraja. Katika maisha ya kila siku, baridi kidogo huathiri mwendo wa shughuli zetu, afya na hisia zetu. Kijamii inafanya mazungumzo na shughuli za nje kuwa rahisi kwani watu huzunguka kwa uraisi bila kuchafua joto la mwili kihisia ya barua baridi kidogo hutoa hali ya utulivu na kuamsha hisia za faraja zinazowezesha mtu kufanya kazi kwa umakini au kupumzika kwa raha Kiuchumi baridi kidogo huathiri kilimo kwani baadhi ya mimea hukua vyema katika hali ya joto na wastani na pia kusababisha kukunguza garama za kupokansu wa majingu au nyumba. Kitamaduni baadhi ya jamii hupanga sherehe za mikutano ya jioni au mashambani wakati hali ya hewa ni baridi kidogo kwani inarahisisha kushiriki na kuendelea na shughuli sasa.

Jiko ni kifaa cha kuanda chakula kilicho tengenezwa kwa vifaa kama chuma udongo saruji au mchanganiko wa nyusi zingine na ambacho hutoa moto wa kupikia Kimsingi jiko ni chombo cha msingi kinacho wezesha kuchemsha kukaanga au kupika chakula kwa kutumia kuni gesi umeme au mafuta ya mafuta ni sehemu muhimu ya kila nyumba na jamii jiko linalotofautiana kwa ukubwa muundo na aina ya nishati inayotumia, lakini lengo yake kuu daima ni kurahisisha maandalizi ya chakula kwa usalama na ufanisi. Katika maisha ya kila siku, jiko lina umuhimu mkubwa katika familia na jamii. Nyumbani, jiko hutumika kupika chakula cha kila siku kuandaa kahawa na hata kuchemsha maji safi. Jambo linalo husiana moja kwa moja na afya na ustawi wa kila mtu jamii jiko ni kitovu cha mahusiana kwani wakati wa kupika mara nyingi huleta familia pamoja kushirikiana na kuimarisha mshikamano wa ndani kiuchumi jiko ni sehemu ya biashara ndogo na kubwa zinazohusiana na chakula kama vile maharangwe, hoteli au biashara za kuuza chakula cha haraka, ambapo ubora wa jiko huwadhiri licha na faida. Hivyo jiko, si tu ni kifaa cha kupikia. Mbali ni chombo kinacho unganisha afya familia na maendeleo ya kijamii na uchumi. Adhari saa jiko katika jamii ni pana na zinaonyesha umuhimu wake katika nyanja mbali mbali. Kijamii jiko huchangia kuimarisha mshikamano wa familia Kwani mara nyingi mandalizi ya chakula huwa ni kazi ya pamoja ambapo kila mmoja hushiriki ili kufanikisha chakula cha familia Kiuchumi jiko ni msingi wa biashara ndogo na za kati zinazooa ajira na kuchangia kipato kwani chakula cha kupikwa kinahitaji jiko lenye ufanisi Kitamaduni, jiko ni sehemu ya urithi wa jamii Kwani aina ya jiko na mtindo wa kupikia mara nyingi hubeba historia desturi na mila za kiasili. Kihisia, jiko huniletea hisia za faraja na utulivu. Hasaa ninapokaa, karibu nikiwa na familia au marafiki nikishuhudia jinsi chakula kinavyopangwa kwa mpangilio na upendo. Hii inaonyesha kuwa, Jiko ni zaidi ya kifaa cha kupikia, nikielelezo cha mshikamano utamaduni, afya na ustawi wa jamii. Kwa upande wangu binafsi, Jiko limekua sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kila siku ninapo saidia kupika na kuangalia chakula kinachopikwa, nahisi kuwa na dhamana na mchango katika familia yangu. Nakumbuka jinsi nilivyopenda kuangalia wazazi wangu wakiandaa chakula jioni ni kijifunza mbinu za kupika kusoma Harufu za chakula na kuwelewa umuhimu wa mpangilio na ni dhamu katika kazi Pia jiko limenifundisha uvumilivu na umakini kwani kupika kunahitaji muda angalifu na tahadhari Hasa pale moto unapotumika Hii imechangia sana katika mahadili yangu ya kufanya kazi kwa bidi. Kupanga shughuli zangu na kudhamini mchango kwa kila mmoja katika familia au jamii. Kutafakari kwa kina, nimegundua kuwa jiko ni chombo cha maisha. Si tu cha chakula mbali pia kwa mshikamano elimu na ustawi wa familia. Changamoto zinatokea pale, jiko linapo kuwa ndogo, moto hauko au raslimali hazitoshi. Lakini zinanifundisha kupanga, ubunifu na kushirikiana. Ili kufanikisha malengo kihisia kuwa karibu na jiko kunanifanya nijsikie furaha utulivu na mshikamano wa familia. Jambo linalo nifundisha umuhimu wa kushirikiana na kudhamini kila hatua ndogo katika maisha. Faida zake ni kubwa ikiwemo afya ustawi, mshikamano na mpangilio katika maisha ya kila siku. Kwa mtazamo wa baadae jiko itaendelea kuwa chombo muhimu katika maisha yangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu unanifundisha jinsi ya kupanga kutumia raslimali kwa busara kushirikiana na wengine na kudhamini mchango wa kila mtu katika kufanikisha malengo Kadiri ninavyoendelea kukua jiko linanikumbusha kwamba maisha yenye mafanikio yanahitaji mipango.

Biashara ni shughuli za kubadilishana bidhaa au huduma kati ya watu kampuni na mashirika kwa lengo la kupata faida Kimsingi ni mpangilia wa kiuchumi unaojumuisha uuzaji ununuzi uzalishaji na usambazaji wa mali ili kufanikisha mahitaji ya binadamu biashara inaweza kuwa ndongo kama vile kuuza bidhaa sokoni au kubwa kama vile makampuni yanayohusiana na bidhaa na huduma kimataifa lengo kuu la biashara ni kuunganisha mahitaji ya soko na kutoa faida kwa wenye biashara huku ikichangia maendeleo ya uchumi na jamii katika maisha ya kila siku biashara ina umuhimu mkubwa kijamii kiuchumi na kiutamaduni kijamii biashara hutoa ajira na fursa kwa watu wengi na hivyo kuboresha maisha ya familia na jamii kwa ujumla. Kiuchumi, biashara ni msingi wa ukuwaji wa taifa kwani inaongeza pato ushindani na ubunifu katika uzalishaji wa bidhaa na udungu. Kitamaduni biashara huchangia katika kuendeleza tamaduni za biashara za kienyeji ikiwa ni pamoja na mbinu za kuuza bidhaa. Mbinu za mazungumzo na heshima katika uhusiano kati ya mnununzi na muuzaji aitha, biashara hufundisha maadili ya usimamizi nidhamu, uvumilivu na ubunifu Jambo linaloadhiri maisha ya kila mtu binafsi na jamii kwa ujumla Hadhari za biashara ni pana na zinaonyesha jinsi biashara inavyoweza kubadilisha maisha ya binalamu na jamii kijamii biashara huchangia ustawi wa familia kwa kutoa ajira kuimarisha mshikamano na kuongeza ushirikiano kati ya watu Kiuchumi biaashara huchochea ukuwaji wa uchumi kuongeza pato na kutoa fursa za ubunifu na uvumbuzi Kwa sababu kila biashara inahitaji mbinu mpya za kuongeza ufanisi na kukidhi mahitaji ya wateja Kiutamaduni, biashara huchangia kudumisha utamaduni wa kijamii kwa kuendeleza mbinu za mazungumzo, heshima na maadili ya ushirikiano. Kihisia kushiriki katika biashara kunaleta furaha, kuridhika na hisia ya kuwa na mchango wa thamani katika maisha ya wengine. Hivyo biashara ni zaidi ya njia ya kupata faida. Ni chombo cha maendeleo ya kijamii kiuchumi na kitamaduni na binafsa. Kwa upande wangu binafsi, biiashara imekua sehemu muhimu ya maisha yangu na mtasamo wangu wa maendeleo. Kila siku ninapoona ndugu, marafiki na jamii wakijihusisha na biashara ndogo au kubwa nahisi motisha ya kujitahidi na kuanzisha shughuli zangu za kiuchumi. Nilijifunza mapema kwamba, biashara si tu kuuza au kununua bidhaa. Bali ni kujifunza mipango, kupanga rasilimali, kushirikiana na kushughulikia changamoto kwa busara. Nilipojaribu kuuza bidhaa ndogo sokoni, niligundua umuhimu wa uamimifu, uvumilifu na mbinu za kushirikiana na wateja. Chambo lililonifundisha dhamani ya nidhamu, ubunifu na kuzingatia mahitajii ya wengine. Biashara pia imenifundisha jinsi ya kupanga muda kuamua malengo na kutathimini rasilimali zangu ili kuzitumia kwa faida ya pamoja. Kutafakari kwa kina nimeona kuwa biashara ni fundzo kubwa la maisha. Changamoto zinajitokeza pale bidhaa zinaposhindo kuuzwa soko likipungua au mashindano kuwa makali lakini changamoto hizi hufundisha uvumilivu mbinu mpya na ustadi wa kushughulikia matatizo kihisia kufanikisha biashara kunaleta kuridhika kujiamini na motisha ya kuendelea kujifunza na kuboresha njia za kupata faida biashara kwa moja huchangia kwa moja katika kujenga maadili, mbinu na kushirikiana na uongozi wa maisha jambo linalonifanya nijisikie kuwa na mchango wa maana katika jamii na wa maisha yangu binafsi Faida zake zinakuza kila kipengele cha maisha ikiwemo kifamilia kijamii kiuchumi na kibinafsi Kwa mtazamo wa baadaya biashara itaennelea kuwa msingi wa ukuwaji wangu binafsi na muelekeo wa maisha yangu Inanifundisha umuhimu wa mipango, nidhamu, uvumilifu na ubunifu katika kufanikisha malengo yangu binafsi na ya kijamii.

Ndiyo ni neno la hakutipitisha la kukubali au la kueleza dini ya jambo fullani kimsingi linatumika katika mazungumzo ya kila siku kuonyesha makubaliano kususitisa kutoelewa au kutoa utipitisha wakweli ndiyo ni neno fupi lakini le nyingufo kubwa kwa sababu linatipitisha hali maamuzi au mtasamo wa mtu pila maneno nyingi Kwa mara nyingi linaonyesha uwazi ushirikiana na mshikamana kati ya watu wa wili au zaidi katika maisha ya kila siku, neno ndiyo linatumika sana na linaumuhimu mkubwa kijamii, kielimu na ata kihisia Kizami linarahisisha mawasiliano kushirikiana na kutoa hisia za mshikamano na makubaliano Kwani linatoa uhakika kuwa maoni au maamuzi ya metambulika na kukubalia Kielimu linahimiza kushirikiana darasani kutoa hidini kwa hoja au machibu sahihi na kuchangia mpangilio wa mazunguzo kihisia kusema ndiyo kunatua hisia za kutipitisha kuridika na ushirikiano kati ya watu na mara nyingi uchangia kudumisha amani useno mzuri na mshikamano wapamoja Hivyo neno ndiyo kiu Neno ndicho kihungo kinacho unganisha maoni maamuzi na hisia za kila siku kwaanjia rahisi yenye mfuto Hatha risaneno ndiyo katika zamini para na sinangusa kila nyanja ya maisha kijamii kusema ndiyo uimarisha usiana kati ya familia marafiki wenza kazi na hata washiriki wa kibiashara Kwani linatipitisha ushirikiano wa mshikamano kihisia linaongeza furaha kurindika na motisha ya kushirikiano. Kwani mtu anapo kubale na kutipitisha jambo fulani hali za mgongano upunguzwa na ushirikiano umimarika. Kiutamaduni kusema ndiyo ni ishara ya heshima na utu. Kwani mara nyingi linatumika kuonyesha kukubale mila desturi au maamuzi ya wase na viongozi. Kihisia na kihelelezi, neno hili linafundisha uvumilifu, mshikamano na umuhimu wa kushirikiana kwa makubaliano. Jambo ninanalo changia ustawi, wakijamii na mahusiano na kila mtu. Kwa upanda wangu binafsi, neno ndiyo limekua chombo muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Kila wakati ninapo sema ndiyo kwa mambo sahihi, na hisi kuridika na mshikamano na wengine. Kwane neno hili ufungua mnango wa ushirikiano kwa kuamiana na kushirikiana Nakumbuka sinze nilifu furahi mara ya kwanza lilipo kubali kushiriki mradi wa kijami au kikundi shuleni kusema ndiyo kulinefanya niyo sehemu ya kitu kikubwa Nikajifunza ubunifu, ubunifu na umhimu kwa kila mchango mdogo Pia neno ndiye imenifundisha kuwaamua kwa makini Kwane kila idini inaitaji kuwelewa matokea na majibu kwa busara Jambo linalo nifanya nibisikia kuwa na mtasama wa uachipikaji na hutuputu Kutafakari kwa kina nimegundua kuwa neno ndiye nizaidi ya maneno matato nifunzo la maisha mshikamana na maendeleo binafsi changamoto utokea pale unaposema ndiyo bila kuwelewa au kwa uraisi jambo linaleweza kusapapisha matatiso au kutoelewana Lakini limenifundisha umuhmu wa makubaliana na wachipikaji kihisia kusema ndiyo kuna leta furaha, mshikamana na motisha ya kushirikiana na mingini Huku pia kukisaidia kujenga ujasiri kwa kutoa hidini kwa busara Faida zake ni kubwa kwane neno hili uchangia ustawi wa mahusiana mawasiliano inyeticha amaendeleo binafsi na ya kijamii kwa ujumla. Kwa mtasamo wa badaye neno ndiyo litandelea kuwa jombo muhimu katika ukuhanzi wangu binafsi na mweleke wa maisha yangu. Itanifundisha umhimu wa kushirikiana, kuthipitisha usiana wakizami na kuamua kwa busara hili kufanikisha malengo yangu. Kadiri ninafvyo endelea kukuwa neno ndiyo linanisaidia kuzingatia utuputo wachipikaji na mshikamano katika kila usiano jambo linalo nifanya nijisikia kuwa na nguvu furaha mtasamo chana wa maisha hivyo ndiyo situ neno la idini bali nichombo cha mshikamano ujasiri utuputo na maya.

Barua pepe ni njia ya kielektroniki ya kutuma na kupokea uchumbe nyaraka au fahili mbalimbali kupitia mtandao wa kompyuta. Kimsingi ni mfumo wa mawasiliano wa kisasa unaoruhusu watu au mashirika kuwasiliana kwa araka pila kuitaji kuonana uso kwa uso. Barua pepe inaweza kuwa na maandishi, picha, nyaraka au fiyambatanisho fingine na utumika sana katika elimu biashara familia na mawasiliano ya kila aina. Ni zana muhimu katika maisha ya kisasa kwani inarahisisha kuratibu kutoa taarifa na kubadilishana mawazo haraka kwa ufanisi. Katika maisha ya kila siku, barua pepe inaumuhimu mkubwa kijamii kielimu na kiuchumi. Kichamii barua pepe utoa njia ya kuwasiliana na marafiki, familia na wenzakazi waliyoko mbali pila kuhitaji kusafiri, ivyo kuhimarisha mshikamano na usiana. Kielimu baruwa pepe husaidia wanafunzi na walimu, kushirikiana masomo, kuripoti kazi na kutumia taarifa muhimu kwa haraka. Kiuchumi, baruwa pepe ni chombo cha biashara na ofisi kwani hutumika kutuma maelezo ya kasi, mikatapa taarifa sa kifedha na kuratipu, shuguli, jambo linaloongesa ufanisi na kupunguza garama za mawasiriano. Ifyo, barua pepe si tu njia ya mawasiliano, bali pia ni njia na daraja la maendeleo ya kijami, kielimu na kiuchumi. Hadhari za barua pepe katika jamii ni kubwa na sinaonyesha jinsi teknolojia inavyoweza kuboresha maisha. Jamii barua pepe uchangia kuimarisha usiano wa mbali kuraisisha mawasiriani ya kila siku na kutoa nafasi ya kushirikiana bila fikwaso vya muda au nafasi. Kielimu, barua pepe ufanikisha kushirikiana kwa araka kati ya walimu wanafunzi na watafiti. Hivyo kuongeza upatikanaji wa maarifa na taarifa muhimu. Kiuchumi barua pepe inapunguza gharama za mawasiliano kuongeza ufanisi wa kasi na kurahisisha utendaji wa mashirika na biashara Kwani taarifa inaweza kufikishwa kwa sekunde kihisia barua pepe uleta isia za faraja na kuridhika pale inapokuwa na uwezo wa kuwasiliana na watu muhimu na kupata taarifa sinazo hitanjia haraka Hii inaonyesha kuwa barua pepe ni zaidi ya uchumbe wa kilelektroniki. Ni zana ya mshikamano ufanisi na maendeleo ya kila aina. Kwa upande wangu pinafsi, baruwa pepe imekua sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kila siku ninapopokea barua pepe kutoka shuleni, kazi au marafiki ninahisi motisha na uratibu mzuri wa shunguli zaangu. Baruwa pepe imenifundisha kupanga muda kushugulikia taarifa kwa haraka na kuwasiliana kwa uwazi na eshma. Nakumbuka chinzi nilifyopokea baruwa pepe ya kwanza ya shule ilinifundisha jinzi ya kuwasiliana rasmi na walimu. Jambo lililonifundisha nidhamu, uwajibikaji na umuimu, wa lugha, sahihi. Pia barua pepe imenisaidia kushirikiana kwa urahisi na wenzangu katika meradi ya kikundi kubadilishana taarifa na kuakikisha kila jambo linaenda kwa wakati unaofaa. Kutafakari kwa kina nimegundua kuwa baruwa pepe ni daraja muimu la maendeleo binafsi na kijamii. Changamoto zinaso chitokeza ni kama kupokea barua pepe sisiso sahihi uchumbe wa araka sana au tatiso la kiteteknolojia. Ufundisha ufumilifu utaratipu na binu za kushugulikia matatizo. Kihisia baruwa pepe hudipa hisia za kuridhika usalama na uwezo wa kudipite taarifa na mawasiliano yangu. Jambo linalonifanya nijisike kuwa na ufanisi na mitasamo chanya wa maisha Vaida sake zinagusa kila kipengele cha maisha yangu ikiwemo kielimu kijamii kiuchumi na kibinafsi na kunifundisha chinzi ya kutumia teknolojia kwa busara na uachipikaji Kwa mtasamo wa badaye.

Asanta sana ni sehemu ya heshima na shukrani unaotumika kuonyesha kudhamiwa kushukuru au kuridhika kwa msaada wema au jambo linalofanya na mwengine. Kimsingi ni njia ya kuelezea hisia ya shukrani kwa maneno matatu yenye uzito mkubwa. Inayaonyesha heshima utu na mshikamano katika watu. Asante linapokelewa kwa mwini, likichochea mshikamano wa kijamii, na linathibitisha dhamani ya kitendo cha wema au msaada uliotolewa. Katika maisha ya kila siku, Asante sana linaumuhimu mkubwa kijamii, kihisia na kitamaduni. Kijamii linasahidia kuimarisha uhusiano katia familia marafiki, wanajamii, wafanya kazi kwa ujumla. Kwani linatoa ishara kwamba mtu anadhamana, anadhamini chitihada na msaada wa mwingine. Kihisia, usemi huu huleta hisia za furaha, kuridhika na mshikamano. Kwani kuona wengine wakidhamini, chitihada zako usababisha moyo kujaa furaha na motisha ya kushirikiana zaidi. Kitamaduni asante sana nisehemu ya maadili ya heshime na utu katika jamii nyingi. Kwani hutumika kuthibitisha heshima kwa wazee walimu, ndugu na mtu yeyote anayetoa msaada. Aidha, usemi huu hufundisha maadili ya kushirikiana uvumilivu na kudhamini chitihada za wengine. Hathari ya asante sana nipana na zinaonyesha jinsi maneno madogo ya naweza kubadilisha uhusiano wa kijamii na hisia za binadamu. Kijamii kusema asante sana huchangia mshikamano kuondoa migongano na kudumisha uhusiano kati ya watu. Kihisia husemi huu huleta faraja kulundika nahisia chanya kwani mtu anapo thaminiwa na kushukuriwa. Moyo unajaa furaha na mtu anapandishwa. Tamaduni asanta sana hufundisha heshima staha na maadili ya kijamii na kuonyesha dhamani ya maneno madogo lakini yenye nguvu kubwa katika maisha ya kila siku. Hivyo asanta sana si tu maneno ya kawaida, bali ni chombo cha mshikamano heshima na ustawi wa kijamii. Kwa upande wangu binafsi usemi wa asanta sana umechukua nafasi kubwa katika maisha yangu na kila mara ninapo mshukuru mtu kwa msaada wake nahisi furaha wa mshikamano unaojengwa na uhusiano huu. Nakumbuka wakati nilipo saidia rafiki yangu kwa kazi fulani na alipo sema asante sana. Moyo wangu ulijawa na furaha na kuridhika, na kunifanya nijisikie kuwa nadhamani na mchango wa maana. Aidha, useme huu umenifundisha jinsi ya kushirikiana na wengine kwa heshima kuthamini jitihada zao. Na kuelewa kwamba mshikamano na uhusiano mzuri huanza kwa maneno madogo lakini yenye maana. Hii imenisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku, shule familia, na hata mawasiliano ya kijamii. Kutafakari kwa kina nimegundua kuwa asante sana ni zaidi ya maneno ni daraja la mshikamano, furaha na maadili ya kijamii. Changamoto zinaweza kujitokeza pale mtu anapo dhamini kitogo na usemi huu au ujatolewa. Lakini zinafundisha uvumilivu staha na umuhimu wa kutoa heshima kwa wengine bila matarajio ya kurudishiwa. Kihisia usemi huu huniletea hisia za furaha motisha ya kushirikiana na mshikamano wa kweli kati ya watu. Faida zake ni kubwa. Ikiwemo kuimarisha uhusiano, wa kijamii kugusa heshima na kujenga tabia ya kudhamini jitihada za wengine. Jambo linalo nifanya ni jisikie furaha na utafiti wa kibinafsi. Kwa mtazamo wa baadae, asante sana litaendelea kuwa sehemu muhimu katika ukuwaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu. Litanifundisha kuthamini jitihada za wengine kushirikiana kwa heshima na kuonyesha mshikamano katika kila uhusiano ninayo ingia Kadiri ninavyo endelea kukua kusemi huu unanisaidia kujenga maadili tafiti kuimarisha uhsiano na wenzangu na kudumisha mshikamano wa kijamii na kihisia. Hivyo asante sana si tu maneno ya shukrani, bali ni chombo cha mshikamano, heshima, furaha na maendeleo, binafsi ni ya kijamii. Likionyesha jinsi maneno mandogo yanavyo weza kuimarisha maisha kwa maana, chicha na mshikamano ya kweli.

Karibu ni usemi wa heshima wa ukaribisho unaotamka kumwonyesha mtu kwamba amepokelewa kwa furaha mahali fulani au katika hali fulani. Kimsingi neno hili linatumuka kuonyesha ukarimu mshikamano na hisia za kukaribisha wengine, iwe nyumbani, kazini, shuleni au kwenye hafla mbalimbali. Karibu linaashiria fursa, heshima na mshikamano kati ya anayekaribishwa na mwenye nyumba au anayetoa mwaliko. Ikiwakilisha moyo wazi wa ushirikiano na urafiki. Katika maisha wa kila siku, neno karibu lina umuhimu mkubwa katika jamii, kihisia na kitamaduni. Kijamii inasaidia kuimarisha mshikamano wa watu kwa kutoa hisia za ushirikiano na furaha pale mtu anapokaribishwa, hivyo kuondoa hofu, mshikamano na mzio wa kutoelewana. Hisia usemi huu unaleta furaha na utulivu. Kwani huonyesha ukaribisho, kunachangia mshikamano wa kweli na kuondaa hofu ya mtu mpya au mgeni, na kuanzisha mazungumso au uhusiano mzuri. Kitamaduni kusema karibu ni sehemu ya maadili ya heshima na utu katika jamii nyingi. Kwani mara nyingi hutumika kupitisha heshima kwa wageni, familia na wazazi na kuonyesha moyo wazi wa mshikamano na ushirikiano. Hivyo karibu si tu neno la kawaida, bali ni ishara ya mshikamano, heshima na furaha ya kijamii. Hadhari sa karibu katika jami nipaya na zinaonyesha jinsi maneno madogo yanafyoweza kuimarisha mshikamano na maadili ya kijami. Kijami kusema karibu uongeza mshikamani wa familia marafiki na wenzakasi na ata mashirika kwani linawapa watu isia za kuwa suhemu ya kipindi au jami. Hisia kusemi huu uniletea isia za faraja furaha na kuridhika kwani kuona mtu wakikaribisha kunachochea mshikamano wa kweli na isia za heshima. Kitamaduni, karibu ufundisha madili ya staha, eshima na mshikamano wa kijami. Kwani mara nyingi utumika katika hafla za kitamaduni, sherehe na mikutano, rasmi. Hii inaonyesha kuwa karibu si tu maneno ya eshima. Bali ni sana za mshikamano usiano wa kweli na ustawi wa kijami. Kwa upande wangu pinafsi, usemi wa karibu umechukua nafasi kubwa katika maisha yangu. Kila wakati ni lnapo karibishwa nyumbani kwa rafiki shule au hafla fulani nahisi furaha na mshikamano unaujengwa jambo linalonifanya nijisikie kuwa sehemu ya kikundi nakumbuka jinsi mara ya kwanza nilifyopelekewa nyumbani kwa pinamu yangu nikiwa mgeni Neno karibu lilinifanya nijisikie huru kuridhika na kushirikiana kwa urahisi Haidha, usemi huu umenifundisha kuwa umuimu wa kuwakaribisha wengine kwa moyo wazi huonyesha eshima na mshikamano. Na kuelewa kuwa mshikamano mdogo unaweza kuunda uhusiano mzuri na wa kudumu. Hii imenisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku shule, familia na uhusiano wa kijamii kwa ujumla. Kutafakari kwa kina nimegundua kuwa karibu ni saidi ya neno ni daracha la mshikamano, heshima na ustawi wa kijamii. Changamoto zinaweza kuchitokesa pale mtu anapo kosa kukaribishwa au anapo shukulikiwa kwa mafri. Lakini hilo linafundisha ufumilifu, staha na umuimu wa mshikamana. Kihisia, kusemi huu uleta furaha, utulifu na motisha ya kushirikiana na wengine. Huku pia likifundisha umimu wa kuonyesha eshima na mshikamano kwa kila mtu. Faida zake ni kubwa, ikiwemo kudumisha usiano wa kijamii kuimarisha mshikamano wa kihisia na kujenga mtasamo wa eshima na mshikamano katika maisha ya kila siku. Kwa mtasamo wa badaye usemi wa karibu utaendelea kuwa sehemu muhimu katika ukwaji wangu pinafsi na muelekeo wa maisha yangu litanifundisha umuimu wa mshikamano eshima na kushirikiana kwa moyo wa wazi katika kila uhusiano ninaoingia kadiri ninafyoendelea kukua karibu litanisaidia kuendeleza uhusiano wa kweli kuimarisha mshikamano wa kujami.

Agosti ni mwezi wa nane katika kalenda ya Gregoria unaochulikana kwa hali ya hewa ya kipeke katika maeneo mbali mbali na umuhimu wake katika shuguli sa kilimo shule biyashara na tamaduni kimsingi Agosti ni kipindi cha kati ya jua kali na machira ya kiangasi na maandalisi ya msimu wa fuli au mvua na mara nyingi huwaashiria mapumziko mipango mipya na ukomo wa shuguli fulani Mwezi huu una historia wa umuimu, wakitamaduni na kiuchumi. Na mara nyingi unganishwa na sherehe, likiso maonyesho ya kilimo na maandalizi ya shule na kazi. Katika maisha ya kila siku, agosti unaonekana kwa umuhimu wake mkubwa, kijamii, kielimu na kiuchumi. Kijamii mwezi huu mara nyingi hutoa nafasi ya kushirikiana na familia na marafiki. Kwani likiso na mapumziko, uwezesha mikutano ya kifamilia au matembezi ya kijamii. Kielimu, Agosti ni mwezi muhimu kwa wanafunzi na walimu. Kwani mara nyingi ni kipindi cha maandalizi ya shule mpya na kuanza kwa semista mpya. Jambo linalo itaji mpango na maandalizi makini. Kiuchumi, Agosti ni mwezi muhimu kwa wakulima na wafanya biyashara. Kwani baadhi ya masao hukomaa na kuuzwa wakati biyashara zingine uwanza mikakati ya mwisho wa mwaka. Ifyo, Agosti si tu mwezi bali ni sehemu ya mpangilio wa maisha na kila mtu wa jamii kwa ujumla. Hadhari sa agosti katika jamii ni pana na zinaonyesha jinzi mwezi mmoja unaweza kuathiri maisha ya binadamu kwa namna mbali mbali. Kijamii, agosti uchangia mshikamano wa familia na jamii. Kwani likizo na mapumziko utwa nafasi ya kushirikiana kufanya mazungumzo na kubadilishana mawazo. Kiuchumi, agoste uchochea shuguli za kilimo biashara na bidhaa sa msimu na uzalishaji wa fipindi fya likizo. Jambo linalo ongesa kipato na fursa za ajira. Kihisia, mwezi huu uniletea furaha na utulifu. Kwani ni kipindi cha mapunziko, huunganishwa na familia na kufuraia matokeo ya kazi au mafunzo ya mwaka uliopita. Kitamaduni agosti mara nyingi huashiria, shirehe za kijamii, tamaduni za familia na maandalisi ya shule au kazi mpya. Jambo linalo saidia kudumisha mila desturi na urithi wa jamii. Hivyo, Agosti ni saidi ya mwezi wa kalenda. Kipengele cha mshikamano maendeleo utulifu na ustawi wa jamii. Kwa upande wangu pinafsi Agosti imekuwa mwezi wa kumbukumbu maandalizi na fursa nyingi katika maisha yangu. Kila mwaka ninapokaribia Agosti nahisi motisha ya kupanga mipango mipya. Kwangalia maendeleo yangu ya mwaka uliopita na kushirikiana na familia na marafiki katika shuguli za likiso. Nakumbuka jinzi nilifyo furaia, agosti nilipokuwa mtoto, nikishiriki mcheso ya likiso, kutembelea familia na kujifunza mambo mapya kwa muda wa mapumziko. Mwezi huu umenifundisha, umuimu wa kupanga muda kushirikiana na wengine na kutambua fursa ndogo ndogo sinazo patikana katika kipindi cha maisha. Hii imenisaidia sana kuunda tabia ya mpangilio, nidhamu na motisha ya kufanikisha malengu yangu pinafsi. Kutafakari kwa kina nimegundua kuwa agosti ni mwezi wa fursa, maendeleo na mshikamano wa kijamii na pinafsi. Changamoto zinaweza kuchitokesa pale mipango isipopangwa vizuri au wakati wa joto kali. Lakini sina nifundisha ufumilifu. Mipango bora na kusingatia mipangilio wa maisha. Kihisia, agosti uniletea furaha utulifu na motisha wa kuendelea na malengo yangu. Kwani ni kipindi cha kuangalia matokeo, kuendelea na mipango mipya na kushirikiana na wengine. Faida sake ni kubwa ikiwemo kuchenga mshikamano wa kijamii mpangilio wa kipinafsi, motisha ya maendeleo na isia za furaha na kuridhika katika maisha ya kila siku.

Mafanikio ni hali au matokeo ya kufanikisha malengo ndoto au juhudi zilizowekwa kwa lengo la kupata matokeo chanya Kimsingi mafanikio ni kipimo cha jitihada nidhamu, uvumilifu na ubunifu wa mtu au kikundi ambapo matokeo yanayotarajiwa yanapatikana au ata kuzidi matarajio. Mafanikio hayahusiani tu na kipato au mali bali pia ni maendeleo ya kibinafsi kielimu kijamii na kiakili na mara nyingi huamsha furaha kuridhika na motisha ya kuendelea mbele. Katika maisha ya kila siku mafanikio yana umuhimu mkubwa kijamii kibinafsi na kiuchumi. Jamii, mafanikio hujenga, heshima, mshikamano na kuaminiana kati ya watu. Kwani mtu anapofanikiwa mwingine kupata motisha ya kumshirikisha, kumheshimu na kujifunza kutokana na mfano wake. Kibinafsi, mafanikio huongeza kujiamini, kuridhika na motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidi. Kwani mtu anapo fanikisha malengo yake anahisi kuwa juhudi zake zina thamani na matokeo yake yalnaonekana. Kiuchumi mafanikio huchangia ukuwaji wa kipato kuimarisha biashara au kitaaluma na kuunda fursa za maendeleo kwa mtu binafsi na kwa jamii kwa ujumla. Hivyo mafanikio si tu matokeo bali ni chombo cha maendeleo mshikamano na motisha ya maisha. Hadhari za mafanikio katika jamii ni pana na zinaonyesha jindi matokeo chanya yanavyoweza kubadilisha maisha ya binadamu jamii mafanikio huchangia mshikamano huunda mifano chanya na kuhamasisha wengine kufanya kazi kwa bidii ili kufanikisha malengo yao. Kibinafsi mafanikio huleta furaha kuridhika na kuongezeka kwa motisha ya kuendelea kujifunza na kuboresha maisha yangu. Kiutamaduni mafanikio huchangia kudumilisha maadili ya nidhamu, uvumilifu, ushirikiano na heshima Kwani mara nyingi hufundisha kuwa mafanikio yanahitaji mipango, uvumilifu na kuzingatia taratibu Kiuchumi, mafanikio huchangia ukuwaji wa biashara kupanua fursa za ajira na kuongeza tija katika shughuli za kibinafsi na za kijamii Hivyo mafanikio ni zaidi ya matokeo. Ni msingi wa mshikamano maadili maendeleo na ustawi wa jamii na kibinafsi. Kwa upande wangu binafsi mafanikio yamekuwa sehemu muhimu sana kwa maisha yangu. Kila mara ninapofanikisha jambo. Iwe ni kuweza kumaliza kazi kwa wakati. Kufanikisha mradi wa kikundi au kufanikisha lengo la elimu nahisi furaha kuridhika na mshikamano wa ndani. Nakumbuka jinsi nilivyopata mafanikio ya kwanza shuleni nilipokuwa nikimaliza kazi kwa nidhamu na mpangilio mzuri. Mafanikio haya yalinifundisha umuhimu wa uvumilivu nidhamu kupanga muda kwa kujiamini. Mafanikio pia yamenifundisha kuwa kila juhudi inathamani. Nakwamba kushindwa ni sehemu ya mchakato wa kujifunza na kuboresha maisha yangu binafsi. Hii imenisaidia sana katika kujenga tabia ya kujiamini kudhubutu na kuwa na motisha ya kufanikisha malengo makubwa zaidi. Kutafakari kwa kina, imegundua kuwa mafanikio si tu matokeo ya juhudi. Bali ni funzo la maisha nidhamu, uvumilivu na mpangilio. Changamoto zinajitokeza kama kushindwa mara kwa mara au kupoteza motisha. Zinanifundisha kusimama imara kutathmini makosa na kuendelea kwa juhudi na mbinu mpya. Kihisia, mafanikio huniletea furaha utulivu wa akili, motisha ya kuendelea na juhudi na kuridhika kwa moyo kuwa malengo yanawezekana kufanikishwa. Faida zake ni kubwa. Ikiwemo kujenga kujiamini, nidhamu, uvumilivu, mshikamano wa kijamii na motisha ya maendeleo, ya kibinafsi na kijamii, mafanikio huonyesha wazi kuwa jitihada zenye mpangilio uvumilivu na nidhamu huzaa matunda chanya katika maisha. Kwa mtazamo wa baadae, mafanikio yataendelea kuwa msingi kwa ukuwaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu. Yatanifundisha umuhimu wa mipango, nidhamu, uvumilivu na ubunifu katika kufanikisha malengo yangu. Binafsi na ya kijamii.

Pilipili ni zao la mbonga yenye ladha kali ambalo hutumika kama kiungo cha chakula katika chakula ili kuongeza harufu ladha na chachu ya kupendeza. Kimsingi pilipili ni tunda la mmea aina ya capsicum lenye kimikali ya capsaicin inayosababisha moto katika kinywa wakati linapoliwa Zana aina mbalimbali kutoka kwenye ladha kidogo hadi kali sana na hutumika kwa kupika kutengeneza mchusi, kachumbari au hata dawa za kienyeji. Zaidi ya kuongeza ladha, pilipili pia huchangia afya kwa kuongeza hamu ya kula kusaidia mwingine wa chakula na kuondoa baridi wa uvimbe kwa ajili ya asali. Katika maisha ya kila siku pilipili ina umuhimu mkubwa kijamii kiutamaduni na kiafya. Kijamii, pilipili huchangia utamaduni wa chakula katika familia na kijamii. Kwani mara nyingi, hutumuka kwenye mlo wa kila siku au sherehe. Jambo linaloongeza ladha na furaha ya kula pamoja. Kiutamaduni pilipili ni sehemu ya mila na desturi za kupika. Baadhi ya jamii zina aina za pilipili zinazotumika kwa maadimisho maalumu au mapambo ya chakula. Kiafya, pilipili husaidia kuongeza hamu ya chakula, kusaidia mwengenyo wa chakula na kwa baadhi ya tafiti. Hutumika katika kudiputi magonjwa madogo kama baridi au uvimbe kwa njia ya asili. Hivyo pilipili si tu kiungo cha chakula. Mbali ni sehemu ya maisha ya kijamii, kitamaduni na kiafya. Hadhari za pilipili katika jamii ni pana na zinaonyesha umuhimu wake katika nyanja mbalimbari. Kijamii pilipili huchangia mshikamano wa familia na jamii. Kwani mlo wenye ladha huleta furaha mazungumzo na kushirikiana kwa pamoja wakati wa chakula. Kiutamaduni pilipili ni alama ya uridhi wa chakula, mpinu za kupika na ladha za asili, jambo linalodumisha utamaduni wa jamii na historia ya chakula. Kiafya, pilipili huchangia afya kwa kuongeza hamu ya chakula, kusaidia mwegenyo wa chakula na kutoa hisia za joto mwilini. Jambo linaloongeza faraja katika hali za baridi au uchofu. Kihisia pilipili huniletea furaha na mshikamano wa familia, pale tunaposhirikiana chakula chenye ladha ya kipekee Hivyo pilipili ni zaidi ya kiungo cha chakula ni chombo cha mshikamano ladha, afya na utamaduni unaoendeleza maisha ya kila siku Kwa upande wangu binafsi pilipili imechukua nafasi muhimu katika maisha yangu ya kila siku, hasa katika mapishi na milo ya familia kila mara ninapopika au kushirikiana na familia kwenye jikoni pilipili huchangia kuongeza ladha kuamsha hisia na kufanikisha mshikamano wa familia nakumbuka jinsi nilivyopenda kuonja pilipili ndogo za nyumbani ambazo zilinifundisha kuwa ladha ya chakula inaweza kubadilisha furaha ya kula na kuanzisha mazungumzo aidha pilipili imenifundisha ubunifu katika kupika uvumilifu wakati wa kujaripu ladha mpya ya jinsi ya kushirikiana kwa heshima na wale wanaoshirikiana jikoni. Hii imenisaidia kujenga hisia za mshikamano furaha na mtazamo chanya wa kushirikiana na wengine. Kutafakari kwa kina, nimeona kuwa pilipili ni zaidi ya kiungo ni daraja la mshikamano ladha na furaha ya kijamii. Changamoto zinapojitokeza kama pilipili kuwa kali sana au kuharibu mlo, hufundisha uvumilifu, kipimo cha busara na jinsi ya kutumia rasilimali kidogo kwa uangalifu. Kihisia pilipili huniletea furaha mshikamano na motisha ya kushirikiana jikoni au wakati wa chakula cha familia. Faida zake ni kubwa ikiwemo afya mshikamano ladha na huifadhi wa utamaduni wa chakula. Jambo linalonifanya nijisikie furaha kuridhika na motisha ya kuboresha maisha yangu ya kila siku. Kwa mtazamo wa baadaye, pilipili itabaki kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu binafsi na mwelekeo maisha yangu. Itanifundisha umuhimu wa ubunifu, uvumilifu na mshikamano kila.

Basi ni chombo cha usafiri wa barabarani kinachobeba watu wengi kwa wakati mmoja mara nyingi kwa safari sa mchini au za masafa marefu Kimsingi basi utengenezwa ili kurahisisha huamaji wa watu kutoka eneo moja hadi chengine kwa mpangilio na usalama mbali na maana yake ya kawaida kama gari la abiria neno basi uwashiria safari harakati na mabariliko ya mahali. Ifyo kuwa ishara ya muendo wa maisha ya kila siku ya binadamu katika jamii ya kisasa. Katika matumisi ya jumla, basi usaidia katika kusafirisha mizingo na watu kutoka eneo moja adi mengine. Umuimu wa basi pia ni kua basi inasaidia katika kupungusa uchafusi wa hewa. Basi pia uwashiria safari harakati na mabadiliko ya mahali. Hivyo uwashiria muendo ya kuenda wa maisha ya kila siku ya binadamu katika jamii ya kisasa. Katika matumisi ya jumla basi utumika kusafirisha wanafunzi kuenda shule, wafanyakasi kuenda kazini na wasafiri kuenda michi au fichichi finding. Umuimu wake unaonekana katika kupunguza gharama sa usafiri kwa watu wengi kwani abiria ulipa nauli ndogo ikilinganishwa na kutumia gari pinafsi. Pasi pia uchangia kupunguza msongamano wa magari barabara na kulinda mazingira kwa kupunguza usalishaji na hewa chafu. Hifyo pasi ni nyenzo muhimu ya kuunganisha watu na shughuli zao za kila siku. Kijamii na kiuchumi basi lina mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii. Kijamii uwesesha watu kukutana, kushirikiana na kujenga mausiano mapya. Kwa kuwa abiria wa makundi mbalimbali usafiri pamoja. Kiuchumi basi huunga mkono biashara na kuraisisha usafirishaji wafanyikasi na wateja kuenda maeneo ya kasi na masoko. Pia sekta ya usafiri wa mabasi utoa ajira kwa maderefa, makondakta na mafundi ifio kuchangia kipato cha familia na ustawi wa taifa kwa ujumla. Kwa mtasamo wangu pinafsi, basi lina nafasi muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Mimi utumia basi kuenda shule au kazini. Na katika safari hizo napata muda wa kutafakari kusoma kutazama mazingira yanayopita. Safari sa basi ufundisha ufumilivu, kwani wakati mwingine ukumbana na foleni au kuchelewa. Zambo linali ulifanya nijifunze kupanga muda wangu kwa busara. Aidha, kukutana na watu tafauti ndani ya basi husaidia kuelewa maisha ya wengine na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii pana. Kwa kusingatia changamoto, usafiri wa basi wakati mwingine ukumbwa na matatiso kama msongomano wa abiria ajali au kuchelewa kwa ratiba. Hali hizi uleta usumbufu na kupoteza muda kwa wasafiri. Hata hivo changamoto hizo zinaweza kupunguzwa kwa kuboresha miundombinu ya barabara kueka ratiba bora za safari na kuakikisha usalama wa fiombo vya usafiri. Faida za basi bali ni kubwa kuliko hasara sake. Kwani linaendelea kuwa chombo kinachorahisisha maisha ya watu wengi kwa pamoja. Kwa mtasamo wa baadaye, basi litaendelea kuwa nyenzo muhimu katika maendeleo ya usafiri wa uma. Kwa kuanzishwa kwa mabasi ya kisasa yanayotumia nishati safi kama umeme au gesi. Usafiri wa basi utaimarika zaidi na kuwa rafiki kwa mazingira. Mimi naona basi kama ishara ya muendo wa jamii kuelekea maendeleo. Kwani kupitia safari zake watu hufikia malengo yao ya kielimu kikazi na kijamii. Hivyo basi si tu chombo cha usafiri. Bali ni daraja linaunganisha watu, fursa na matumaini ya maisha bora.